Kawaida, kabla ya kulala, napenda kutulia kuondoa mawazo ya mchana. Mara nyingi nasoma makala au kitapu kifupi, ata kama ni kuraza chache tu. Kusoma unisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuandaa akili yangu kwa usingizi. Ni kama njia ya kuondoa kelele za siku na kuingia kwenye hali ya utulivu. Wakati mwngine, napenda kusikiliza muziki wa taratibu au nyimbo za inchili. Muziki wahina hii unipa amani ya moyo na kunifanya nihisi nipo tayari kupumzika. Sauti laini na maneno yenye ''mata'' mutumaini usaidia kuondoa uchovu na kunipa nguvu mpya ya kiroho. Hii ni sehemu muimu kwa sababu mziki unaeza kubadilisha isia na kuandaa mwili kwa usingizi mzuri. Pia napenda kuandika mambo machache kwenye daftari. Mara nyingi huandika ratiba ya kesho, malengo madogo au shukrani ndogo za siku. Kuandika unisaidia kupanga mawazo na kuanza kesho nikiwa na mpangilio mzuri. Ni kama kufunga ukuraza wa siku na kuanza ukuraza mpya. Hii pia usaidia kupunguza mawazo, yanayoweza kunisumbua usiku. Zaidi ya hayo yote, napenda kusali na kutafakari kidogo. Kusali hunipa amani na matumaini na kunifanya nihisi niko salama. Tafakari unisaidia kuunganisha mawazo yangu na ndoto zangu. Na mara nyingi, uleta isia za shukrani, kwa siku iyiliopita. Baada ya hayo, uwa naweza kulala kwa utulifu na kupata usingizi mzuri. Ni vizuri kukusali au kutafakari kidogo kapla ya kulala kwa sababu itawezesha mtu kuwa na utulivu na kupata usingizi mzuri.

Unawekaje malengo ya kila mwezi kazini? Ndiyo. Kila mwezi napenda kueka malengo kazini. Hili kazi hiwe na mwelekeo na matokeo mazuri. Kuweka malengo hunisaidia kupanga muda vizuri. Na kuwakikisha kila jukumu linafanyika kwa mbangilio. Malengo haya mara nyingi hua madogo na yanayoweza kufikiwa. Lakini yanachangia kwenye lengo kubwa la mwaka. Kawaida huanzia kwa kudhatmini kazi za mwezi uliopita ni kiangalia mafanikio na changamoto naona ni wapi nilifanya vizuri na wapi naitaji kuboresha. Ii hunisaidia kueka malengo mapya yanayo lenga kuboresha udaifu na kuendeleza nguvu nilizonazo. Ni kama kujifunza kutokana na usoefu kwa kila mwezi. Pia napenda kugawanya malengo katika makundi, malengo ya kazi ya kila siku, malengo ya kujifunza ujuzi mpia na malengo ya kushirikiana vizuri na timu. Kwa mfano, naweza kueka lengo la kumaliza mradi fulani, kujifinza programu mpia au kuboresha mawaziliano na wenzangu. Hii nafanya kazi hiwe na uiyana kati ya matokeo na maendeleo binafsi. Zaidi ya hayo, napenda kutumia mbini ya kuandika malengo chini na kuyapanga kwa kalenda. Hi unisaidia kufuatilia maendeleo na kuwana kwa ipo kwenye mstari sahihi. Kwandika malengo pia ufanya niwe na uajibikaji zaidi kwa sababu kila siku ninapokagua kalenda yangu nakumbuka majukumu yangu. Kwa kifupi, kueka malengo ya kila mwezi kazini, usaidia kupanga muda, kujifunza kutokana na usoefu, kukawanya majukumu kwa huiyano na kufuatilia maendeleo kwa wajikipikichakaji. Ni njia bora ya kuakikisha, kazi inasonga mbele kwa mpangilio na mafanikio ya muda mrefu.

Nimepata mafanikio mengi sana kazini. Kwanza kabisa, moja ya mafanikio makubwa niliyopata kazini ni kujenga uwezo wa kuwasiliana kwa ufanisi. Kupitia mafunzo na uzoefu wa kila siku. Nimeweza kueleza mawazo kwa uwazi na kusaidia timu kuelewa malengo ya kazi. Hii imeniongezea kushirikiano na kupunguza makosa na imefanya mirathi ikamilike kwa wakati unaofaa. Pili, nimefanikiwa kusimamia miradi kwa mpango mzuri. Kupitia mbinu ya kupanga, kupanga muda na kutumia kalenda au zana za kidigitali. Nimeweza kugawanya majukumu na kuhakikisha kila hatua inafuata vizuri. Mafanikio hayo yameleta matokeo bora na yameonyesha kuwa nidhamu na mpangilio ni msingi wa kazi yenye mafanikio. Pia nimeweza kujifunza ujuzi mpya kazini kila mwezi huweka lengo ya kujifunza kitu kipya. Iwe ni programu mpya, mbinu ya mawasiliano au njia bora ya kushirikiana na timu. Hii imenisaidia kukua kitaaluma na kuongeza dhamani yangu kwa kampuni na wenzangu. Mafanikio mengine ni kujenga uhusiano mzuri na timu, kupitia kutambua juhudi za wengine na kushirikiana na kwa heshima. Nimeweza kuunda mazingira ya kazi yenye motisha na mshikamano. Hii imefanya kazi yangu iwe rahisi na yenye furaha. Na imeongeza ufanisi wa timu kwa ujumla. Kwa kifupi, mafanikio yangu kazini ni kuwasiliana kwa ufanisi kusimamia miradi kwa mpangilio kujifunza ujuzi mpya na kujenga mshikamano wa timu haya yote yamechangia maendeleo yangu binafsi na mafanikio ya kazi kwa ujumla.

Kwanza kabisa, napenda kusoma vitabu, vinavyohusiana na teknolojia na programu. Vitabu vya 'programming' hunisaidia kujifunza lugha mpya za kompyuta kama Python na Java. Kusoma vitabu hivi, kunanipa ujuzi wa kutengeneza programu, kutatua matatizo ya kiufundi na kuboresha uwezo wangu wa kufikiria na njia ya kimantiki. Ni vitabu vinavyofaa sana kwa mtu anayependa kujifunza na kukua katika ulimwengu wa kidigitali. Pia napenda vitabu vinavyohusu mada maalum za teknolojia kama 'Artificial Intelligence', 'Cyber Security' na 'Data Science'. Vitabu hivi hunisaidia kuelewa muelekeo wa dunia ya sasa na jinsi teknolojia inavyobadilisha maisha yangu ya watu. Kwa mfano, vitabu vya usalama wa kidigitali hunisaidia mbinu za kulinda taarifa binafsi na kuepuka hatari za mtandaoni. Hii ni maarifa ya moja kwa moja inayoweza kutumika kazini na katika maisha ya kila siku. Zaidi ya hayo, napenda vitabu vya maarifa ya jumla vinavyotoa ujuzi wa vitendo. Kuna vitabu vinavyofundisha mbinu za kupanga muda, kuongeza timu au kujenga tabia bora kazini. Kusoma vitabu hivi hunisaidia kuimarisha nidhamu na kuongeza ufanisi wa kazi. Ni vitabu vinavyotoa maarifa, yanayoweza kutumika mara kwa mara katika maisha ya kila siku. Kuna pia vitabu vya historia ya teknolojia na wasifu ya watu waliobadilisha dunia kidigitali. Kusoma kuhusu safari ya watu kama Bill Gates, Steve Jobs au wanasayansi wa data hunipa motisha ya kunionyesha kuwa mafanikio makubwa hutokana na kujitolea na uvumilivu. Hii inanisaidia kuendelea kusoma na kujifunza bila kuchoka. Kwa kifupi, napenda vitabu vya 'programing', teknolojia maalum kama AI na 'cyber security', vitabu vya maarifa vya vitendo na vitabu vya historia ya teknolojia. Vyote hunipa ujuzi, motisha na maarifa ya moja kwa moja yanayoweza kuboresha kazi na maisha yangu.

Kwa upande wangu, napendelea zaidi kusoma habari mtandaoni. Sababu kubwa ni kwamba mtandaoni habari hupatikana haraka na kwa wakati. Mara tu jambo linapotokea, tovuti na mitandao ya kijami hutoa tarifa papo hapo. Hii inanisaidia kufahamu matukio, mapya, bila kusubiri gazeti la kesho. Ni njia ya kisasa ya kupata tarifa kwa haraka na kwa urahisi. Pili, habari mtandaoni hunipa uhuru wa kuchagua, mada ninazo zipenda. Kwa mfano, naweza kusoma makala kuhusu teknolojia, uchumi au mazingira kulingana na maslai yangu. Gazeti mara nyingi lina mpangilio wa jumla, lakini mtandaoni ninaweza kuchagua moja kwa moja, mada inayohusiana na kazi yangu au maisha yangu. Hii inanifanya nipate marifa yanayohusiana moja kwa moja na malengo yangu. Zaidi ya hayo, mtandaoni kuna vianzo vingi vya habari vinavyo toka sehemu tofauti duniani. Hii inanisaidia kupata mtazamo mpana na kulinganisha tarifa kutoka vyanzo mbali mbali. Kwa mfano, nikisoma kuhusu teknolojia mpya naweza kuona maoni ya watalamu kutoka nchi tofauti. Hii hunisaidia kuelewa vizuri na kuchukua hatua sahihi. Gazeti bado lina faida zake, hasa kwa habari za ndani na makala za kina. Lakini mtandaoni kuna urahisi wa kufikia tarifa popote ulipo. Iwe kwenye simu au kompyuta. Pia kuna video, picha na maoni ya watu ambaye hufanya habari iwe ya kuvutia zaidi. Hii inafanya kusoma mtandaoni kuwa uzoefu wa kina na wa kisasa. Kwa ujumla, napendelea kusoma habari mtandaoni kwa sababu hupatikana haraka. Hunipa uhuru wa kuchagua mada na hutoa mtazamo mpana kutoka vyanzo mbali mbali. Ingawa gazeti lina faida zake mtandao hunipa taarifa kwa urahisi na wakati ufao.

Ungependa kurudi ujana? La hasha. Sipendi kurudi ujana kwa sababu kila hatua ya maisha ina uzuri wake na changamoto zake. Ujana ni kipindi kizuri cha kujifunza, kujaribu mambo mapya na kuwa na nguvu nyingi. Lakini pia kina changamoto zake, kama kutokua na uzoefu wa kutosha na kufanya makosa ya haraka. Ni hatua muhimu, lakini si lazima mtu aitamani tena. Kwa sasa niko sawa hivi, kwa sababu hatua ya utu uzima inaleta hekima na utulivu. Nimejufunza kutokana na makosa ya zamani, na sasa mimi uwezo wa kufanya maamuzi bora zaidi. Pia nina nafasi ya kushirikisha wengine, uzoefu wangu wa kuwasaidia kukua. Hii ni dhamani kubwa ambayo huja tu kwa umri na uzoefu. Zaidi ya hayo, kila hatua ya maisha huleta zawadi zake, ujana huleta nguvu na ndoto, utu uzima huleta ubusara na uwajibikaji, na uzee huleta heshima na utulivu wa moyo. Kila hatua ni kama sura tofauti ya kitabu cha maisha, na zote zina umuhimu wake. Hakuna hatua inayoweza kuchukua nafasi ya nyingine. Kukubali hatua ya sasa ya maisha, kunanisaidia kuishi kwa furaha na shukrani. Badala ya kutamani kurudi nyuma napendelea kuangalia mbele na kusonga na kuona fursa mpia zinazo kuja. Hii inanifanya niwe na mtazamo. Chanya na kuendelea kukua bila kujisikia popote au kuchisikia nimepoteza kitu. Kwa kifupi, mimi sipendi kurudi ujana, kwa sababu kila hatua ya maisha ina uzuri na changamoto zake. Niko sawa hivi, nikifurahia hekima na utulivu wa sasa, huku nikikumbuka kuwa, kila hatua ni zawadi yenye maana nzuri.

Kwanza kabisa napenda filamu za action. Filamu hizi huwa na msisimko kubwa, mapambano na hadidhi zinazoshika hisia. Zinakuwa na kazi, kasi ya matukio na mara nyingi huonyesha ujasiri na mapambano ya wahusika wakuu. Filamu za action hunipa motisha na kunifanya nihisi nguvu na ujasiri kwa sababu mara nyingi zinaonyesha ushindi dhidi ya changamoto kubwa. Pili, napenda filamu zinazo husiana na teknolojia. Filamu za teknolojia mara nyingi huonyesha ubunifu wa kisayansi, mashine za kisasa, au hata ulimwengu wa baadaye. Zinavutia kwa sababu zinachanganya maarifa na ubunifu na mara nyingi hunifanya nifikirie kuhusu mustakabali wa teknolojia na maisha ya binadamu. Ni filamu zinazo chochea mawazo na kuleta maswali ya kina kuhusu dunia tunayoishi. Zaidi ya hayo napenda filamu za comedy kwa kiasi yake. Filamu hizi huniletea furaha na kunifanya nicheke hasa baada ya siku yenye shughuli nyingi. Ucheshi ni dawa ya moyo na filamu za comedy husaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuleta hali ya kijamii yenye furaha. Ni njia nzuri ya kupumzika na kushirikiana na marafiki au familia. Kuna pia filamu nyingine za kuvutia ambazo ni za si lazima ziwe action au comedy lakini zina hadithi nzuri na mafunzo ya maisha. Filamu za aina hii hunivutia kwa sababu zinahusisha hisia changamoto za binadamu na mafanikio ya kawaida. Mara nyingi huwa na ujumbe wa kina, unaoweza kubadilisha mtazamo wa mtu kuhusu maisha. Kwa ujumla, napenda filamu za action kwa msisimuko, filamu za teknolojia kwa ubunifu na maarifa, comedy kwa furaha na kupunguza msongo wa mawazo, na filamu zenye hadithi nzuri kwa mafunzo ya maisha. Kila aina huniletea thamani tofauti na zote huchangia burudani na kujifunza kwa njia ya kipekee.

Je, unapenda kulima bustani? Ndiyo napenda kulima bustani kwa sababu inaleta faida nyingi kwa maisha ya kila siku. Kwanza bostani ni chanzo cha chakula safi na chenye hafya. Kupanda mboga za kienyeji, matunda au mimeha mingine. Kuna akikisha kuwa chakula kinachokula. Kinachokula akina kemikali nyingi na kinatoka kwa moja kwa moja shambani. Hii ni njiya bora ya kupata lishe bora na kupunguza gharama za kununuwa sokoni. Pili, kulima bustani ni shuguli za kupumzisha kili na mwili. Wakati wa kupanda, kumwagilia au kuvuna, mtu upata nafasi ya kutulia na kuungana na mazingira ya asili. Ni kama tipa ya kiasili, inayo saidia kupunguza msongo wa mawazo na kuleta furaha. Bustani pia ninjia ya kufanya mazoezi mahepesi kwa sababu inahusisha harakati za mwili ambazo usaidia afya na misuli na viungo. Zaidi ya hayo, bustani pia ni ya kulinda mazingira kupanda mimea usaidia kupunguza hewa chafu kwa sababu mimea uchukua carbon dioxide na kutuwa oksijeni safi. Pia bustani ndogo nyumbani usaidia kupunguza taka kwa kutumia mboleya ya asili kutoka mabaki ya jikoni. Hii ni njia ya kuchangia uifadhi wa mazingira kwa vitendo vidogo vya kila siku. Bustani pia uleta mshikamano wa kijamii wakati mwingina kulima bustani ni shughuli ya familia au marafiki. Ambapo kila mtu ushirikiana kupanda na kuvuna. Hii uimarisha uhusiano na kuleta furaha ya pamoja. Pia bustani inaweza kuwa chanzo cha kipato kidogo kwa kuuza mazaho ya ziada, sokoni au kwa majirani. Kwa ujumla napenda kulima bustani kwa sababu inaleta chakula safi hupumzisha akili na mwili, hulinda mazingira na huimarisha mushikamano wa kijamii. Ni shighuli yenye faida nyingi kwa hafya maisha ya kila siku na mazingira yetu. Nivizuri kulima bustani ili tuwe na chakula safi na tuwakikisha kwamba tumechunga mazingira yetu na kuwakikisha kwamba tumeungana na wale wote ambao wana fanya juhudi. Kuwakikisha kwamba tuko na chakula safi na pia mazingira yetu imeboreshwa.

Ndiyo, napenda kucheza michezo ya ubao kwa sababu ni burudani yenye faida nyingi. Kwanza, mchezo ya ubao kama chess, au drafti, au scrabo usaidia sana kuimarisha uwezo wa kufikiria. Wakati wa kucheza mtu hulazimika kupanga mikakati kutabiri hatua za mpinzani na kufanya maamuzi ya haraka. Hii ni mazoezi mazuri ya akili yanayosaidia kuongeza umakini na uwezo wa kutatua matatizo. Pili, michezo ya ubao ni njia bora ya kujenga mshikamano wa kijamii, mara nyingi huchezwa na marafiki au familia na wakati wa mchezo kuna mazungumzo, vicheko na ushindani wa kirafiki. Hii huimarisha uhusiano na kuleta furaha ya pamoja. Ni burudani rahisi inayoweza kufanyika nyumbani bila gharama kubwa. Lakini inabaki kuwa yenye thamani kubwa na mshikamano wa kijamii. Pia, michezo ya ubao husaidia kupunguza msongo wa mawazo. Wakati mtu anajikita kwenye mchezo, akili huondoka kwenye mawazo ya kazi au changamoto za kila siku. Hii ni njia ya kupumzisha akili na kuleta hali ya utulivu pia michezo ya ubao hufundisha uvumilivu na nidhamu kwa sababu mara nyingi inahitaji muda wa subira kufanikisha ushindi. Michezo ya ubao pia ni njia ya kujifunza ujuzi mpya kwa mfano skrabu husaidia kuongeza msamiati na kuimarisha lugha huku chess ukifundishwa wakati wa mantiki ya kina hii inafanya michezo ya ubao kuwa si burudani tu bali pia chombo cha elimu za mafunzo za maisha. Kwa ufupi mimi napenda michezo za ubao kwa sababu hunisaidia kuimarisha akili kujenga mshikamano wa kijamii, kupungoza msongo wa mawazo na kufundisha ujuzi mpya. Ni burudani rahisi lakini yenye faida kubwa kwa maisha ya kila siku.

Kwanza kabisa, nahisi ninahitaji kuimarisha ujuzi wa teknolojia ya kisasa. Dunia inabadilika haraka na kila siku kuna programu mpya, lugha mpya za kompyuta na zana za kidigitali zinazotumika kazini na katika maisha ya kila siku. Kuimarisha ujuzi huu, kunanisaidia kuk kubaki na ushindani kazini, na pia kunanipa nafasi ya kutumia teknolojia kwa urahisi saidi. Pili, nahitaji kuimarisha ujuzi wa mawasiliano. Ingawa nawasiliana vizuri, bado kuna nafasi ya kujifunza mbinu bora zaidi za kueleza mawazo na uwazi, kwa uwazi, na kushirikiana na watu tofauti. Mawasiliano mazuri huongeza mshikamano wa timu, na husaidia kufanikisha miradi kwa haraka. Ni uzuri unaohitajika kila siku, kazini na hata katika maisha ya kijamii. Zaidi ya hayo yote, napenda ku, ningependa kuimarisha ujuzi wa kupanga muda na miradi. Mara nyingi kazi, nyingi hujipanga kwa mwakati moja, na bila mpangilio mzuri mtu anaweza kuchoka na kupoteza mwelekeo. Kuimarisha ujuzi huu, kunanisaidia kugawanya majukumu kwa uwiano, kuweka vipaumbele, na kuhakikisha kila lengo linafanikiwa kwa wakati wake. Uzuri mwingine mu, ujuzi mwingine muhimu ni uongozi wa kushirikiana na timu, kuimarisha ujuzi wa kuongoza kwa busara, na kuhamasisha wengine kunaleta matokeo bora. Hii inahusisha kujua jinsi ya kujitambua, kutambua juhudi za wengine, kutoa motisha na kushirikiana kwa heshima. Ni ujuzi unaojenga mshikamano, na kuleta mafanikio ya pamoja. Kwa ufupi, ninahitaji kuimarisha ujuzi wa teknolojia kisasa, mawasiliano, kupanga muda na miradi pamoja na uongozi wa timu. Kuimarisha ujuzi huu, kunanisaidia kukua kitaaluma, kuongeza ufanisi na kuishi maisha yenye mpangilio bora.

Kwanza kabisa, mimi napenda jukumu la kupanga na kusimamia miradi kazini. Kupanga miradi hunipa nafasi ya kutumia ujuzi wa mpangilio na kuhakikisha kila hatua inafanyika kwa wakati. Ni jukumu linalohitaji kugawanya majukumu, kuweka vipaumbele na kufuatilia maendeleo. Hii inanipa kuridhika kwa sababu naona matokeo ya kazi yakikamilika kwa mpangilio mzuri. Pili, napenda jukumu la kuwasiliana na timu, mawasiliano mazuri ni msingi wa kazi yenye mafanikio. Napenda kueleza malengo kwa uwazi, kusikiliza mawazo ya wengine na kushirikiana ili kufanikisha kazi. Hii hunisaidia kujenga mshikamano na kumarisha uhusiano wa kikazi. Ni jukumu linalolifanya nihisi nipo karibu na watu na tunashirikiana kwa lengo moja. Zaidi ya hayo, napenda jukumu la kufundisha na kusaidia wengine kuelewa mambo magumu. Ninapopata nafasi ya kueleza kitu cha urahisi, kitu kwa urahisi na kuona mtu mwingine akielewa, ninapata furaha na motisha. Hii ni njia ya kushirikisha maarifa na kujenga timu yenye uwezo mkubwa. Ni jukumu linalohusisha moja kwa moja na ukuwaji wa wengine kuna pia jukumu la kufanya maamuzi wa kimkakati. Napenda kuchambua hali kupima faida na hasara na kisha kuchagua njia bora ya kufanikisha kazi. Hii, inahitaji kutumia busara na uzoefu na mara nyingi inaleta matukio mazuri kwa timu na kampuni. Ni jukumu linalonifanya nahisi, nina mchango mkubwa katika mafanikio ya kazi. Kwa ujumla, napenda jukumu la kupanga miradi, kuwasiliana na timu, kufundisha wengine na kufanya maamuzi ya kimkakati. Jukumu hizi, hunipa nafasi ya kutumia ujuzi wangu, kushirikiana na watu na kuona matokeo ya kazi yakikamilika kwa mafanikio.